Napendelea kulala kwenye kitanda kizuri chenye godoro laini lakini imara kwa sababu hunipa faraja na usingizi wa utulivu kitanda kizuri hunisaidia kupumzika vizuri na kuamka nikiwa na nguvu mpya hata hivyo sipendi kitanda kilaini kupita kiasi kwa sababu kinaweza kunifanya nihisi uchovu asubuhi kwa hivyo napendelea kitanda kinachochanganya ugumu wa kutosha kwa msaada wa mgongo na ulaini wa kunipa raha.

Ndiyo napenda kwenda pwani kwenda pwani ni jambo la kupendeza na la kutuliza moyo pwani huniletea hisia ya uhuru na amani hasa nikisikiliza mawimbi yakipiga ufukuweni na upepo mwanana ukivuma ni mahali pa kupumzika kutafakari na pia kufurahia michezo ya maji au matembezi kando ya mchanga pwani hunifanya nihisi karibu na asili na kunipa nafasi ya kujipumzisha mbali na kelele za maisha ya kila siku.

Ndiyo, napenda kucheza michezo ya ubao. Ni ya kufurahisha na ya kujenga akili. Napenda kucheza kwa sababu hunifundisha uvumilivu, umakini na mbinu za kupanga. Michezo kama chess hunisaidia kufikiria ki mkakati na kutatua changamoto. Huku Scrubble ikini fundisha ubunifu wa maneno na kuongeza msamiati. Pia napenda michezo ya kijamii kama ludo au monopoli. Kwa sababu huniletea mshikamano na vicheko nikiwa na familia na marafiki. Kila mchezo wa ubao huniletea uzoefu tofauti, mara nyingine ni changamoto ya akili, mara nyingine ni furaha kushirikiana.

Kwa kawaida, huwa na chaji kifaa changu kulingana na matumizi yangu ya kila siku. Ikiwa simu au kompyuta hutumika sana kwa mtandao, mziki, video au kazi nzito, inaweza kuhitaji kuchaji marambili au zaidi kwa siku. Lakini kama matumizi ni ya wastan, kama kupiga simu, kutumia ujumbe na kuperuzi kidogo, maramoja kwa siku maranyingi hutosha. Wanapendelea kuchaji kifaa changu usiku kabla ya kulala ilikiwe tayari kwa siku inayofuata.